Mboga ambazo ninapenda kukula ni mboga za majani sana sana. Mboga za majani kwa kuwa zina umuhimu mingi. Katika maisha ya binadamu. Zinakupaa madini mingi na ya kila aina. Napenda mboga kukula mboga za majani.

Timu ninayo ipenda ya mpira wa mguu ni timu ya Manchester United. Timu iliyo katika taifa la uingereza. Na tangu nikiwa mtoto mdogo wa miaka sita. Ndipo nilianza kuipenda timu hii. Na mchezo wa kushangaza sana ulikuwa mchezo kati ya timu hiyo na timu ya mpira wa miguu ya Lyon kutoka ufaransa katika uwanja wa Old Trafford. Mchezo huo ulikuwa wa kushangaza sana. Katika michuwano ya klubu bingwa, Barani Europa. Na mchezaji ninaye mpenda katika timu hii ni mchezaji kwa jina la Ahmad Diallo. Raia wa Ivory Coast. Na ninahisi furaha sana timu hiyo inaposhinda. Kwa sababu ni timu ambayo nimependa huwa nawatakia ushindi kila mara.

La hasha. Mimi ninapenda kuoga kwa maji baridi. Kwa kuwa nimependa maji baridi na sipendi kuoga kwa maji moto, maji baridi yanafanya mwili wangu unatulia wakati mimi ni mchovu. Unafanya najihisi niko fresh. Kwa hivyo napenda kuoga maji baridi.

Mwanabiashara bora sana ambaye namfahamu ni kwa jina la Elon Musk, raia wa Afrika kusini na Amerika. Na napenda mwanabiashara huyu kwa sababu ni mtu ambaye haogopi kufanya makosa, haogopi kufanya lolote ni mtu ambaye anajaribu kile ambacho anataka kufanya na kinakubali. Kitu cha ajabu mwanabiashara huyu halijajaribu kukifanya ni wakati alisema anataka kuwania urais wa taifa la Amerika. Na najifunza kwake kwamba usiwe muoga kwenye biashara na usiogope kuanza, anza na ulicho nacho. Na kitu ambacho ninahisi wakati ambapo anafanya biashara ni uamuzi wake. Uamuzi wake katika biashara zake. Na ile mipango ambayo anapanga katika ukuwaji wa biashara yake hicho ndicho hivyo ndivyo nahisi.

Italingana na tukio la siku hiyo ama siku hiyo hali ya anga hali ya hewa vile ilivyo kwa mfano kama nipo tu nyumbani na hali ya anga ipo shwari. Nitavaa tishati lakini kama ninatoka ninaenda mahali kwenye sheree fulani kwenye meeting fulani nitavaa shati.

Nimefanya matendo mengi ya wema lakini lile nzuri kabisa nililofanya ni kuna siku nilikuwa nikitembea barabarani. Nikampata mama fulani alikuwa akitembea mama mzee wenye umri wa miaka mingi alikuwa akitembea na akajikwaa akaumiza mguu wake na alikuwa ameshindwa kuamka. Nikamsaidia kuamka na kumsaidia hadi kufika hospitalini hilo ndilo tendo la wema nimewahi fanya ambalo lilikuwa nzuri.

Kitu kinacho fanya nifurahi sana ni wakati ambapo nimefanya jambo na linakwenda vile nimefanya. Ama nimefanikiwa katika jambo fulani, tuseme shule, kazini. Wakati ambapo nimepata neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, mambo hayo hunifurahisha sana.